Ndiyo, ninaweka picha zangu kwenye mtandao. Ninaweka picha zangu sana sana kwa mtandao ya kijami kama vile Facebook, Instagram, X na hata TikTok. Ninaweka picha zangu nikiwa peke yangu na pia ninaweka picha zangu nikiwa na watu wengine kama vile jamii yangu na pia marafiki zangu na watu ninaofanya kazi nao. Mara nyingi sana ninaweka picha zangu nikiwa peke yangu. Muda ama mara chache tu ndiyo ninaweka picha sana sana na wafanyikazi wenzangu. Ninaweka picha kwenye mtandao nikiwa na wafanyikazi wenzangu wakati ambao tu inahitajika. Lakini mara nyingine naepuka sana kueka picha kwenye mtandao nikiwa na wafanyikazi wenzangu. Ninapenda pia kuwauliza watu ambao picha zao pamoja nami nataka kueka kwa mtandao ili wasije wakakasirika. Ninapenda pia kuachana na kuweka picha kwenye mtandao iwapo mtu ataniambia hajafurahishwa. Mara nyingi baada ya kueka picha kwenye mtandao ninaweza kuona maoni ya watu. Mara nyingi watu wanaandika ama wanatoa maoni ambayo ni mazuri, mara nyingi kunipongeza kwa kuvaa mavazi mazuri, ama pia kunipongeza kwa kazi mzuri ninayoifanya, iwapo nimeweka picha nikiwa kazini. Kuna wakati mchache ambao nimeweza kupata maoni ambayo ni mabaya. Kama vile umekasirika sana kwenye picha hiyo. Ninapenda kutilia maanani sana maoni wanayowatoa watu kuhusu picha zangu. Iwapo mtu ataniomba nimtumie picha yeye binafsi ninaepuka sana mambo kama hayo. Mimi ninapenda ama nina uzoefu wa kukaa kwa muda mrefu kama vile miezi tano ama sita kabla ya kueka picha kwenye mtandao. Sana sana ninabadilisha picha yangu kwenye mtandao wa WhatsApp. Lakini katika mtandao mingine ya kijamii kama vile facebook na instagram ninakawia sana kabla ya kueka picha. Mara nyingi ninaweka picha iwapo kuna sherehe kama vile siku ya kuzariwa siku za harusi za marafiki zangu ama jamii ama iwapo nitatembelea mahali mbalimbali. Ninapenda sana mambo ya kusafiri maeneo mapya kama vile ninapenda sana kutembea pwani ya Kenya. Iwapo nitatembea mahali mpya, ninaweza kupiga picha na kuweka kwa mtandao wa kijamii sana sana Instagram. Natumia picha hizi nirizoeka kwenye mtandao ya kijami kama kumbukumbu. Kwani, huenda picha hizi zikapotea nikiziweka kwa kompyuta ama kwa simu yangu.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

Kuna mahali mbali mbali ambapo ninapenda kutembea. Kwanza, nikiwa nyumbani ama nikiwa kazini, ninapenda kutembea shambani. Nyumbani kwetu kuna shamba. Ambalo, tunapanda mimea mbali mbali sana sana mahindi, maharagwe na viazi. Kila wakati wa mwaka, kuna mimea ambayo huwa inakua, inakauka ama inavunwa kwenye shamba hilo. Ninapenda sana kutembea huko kuangalia. Ninapenda sana msimu ambao mimea huwa inatokeza maua. Ninapenda jinsi ambavyo shamba inakaa maridadi. Ninapenda pia wakati wa vuli kwani mboga huwa zinakaa maridadi sana na zinayo rangi nzuri ya kijani. Wakati huu pia maua huanza kutokezea. Ninapenda pia kuenda wakati ambao kuna vyakula vya kuvunwa. Kama vile wakati ambao mboga zimekomaa ama mahindi yamekomaa. Ninatembea kule na kurudi na mboga na pia mahindi ya kuchoma. Kazini kwetu pia kunalo shamba. Ninapenda kutembea sana huko. Shamba lililoko kazini lina maua ya pareto. Ninapenda sana kupita huko. Kwani ninayaona maua yanayonipendeza na pia yana harufu nzuri. Ninapenda kuburudika huko wakati wangu wa likizo ama muda wangu wa mapumziko. Ninapenda pia kutembea mjini. Ninapenda maandhari ya mjini petu kwani ni pasafi na pia pana hewa nzuri na anga hua inaka vizuri wakati ninapoangalia. Ninapenda sana kutembea jioni wakati ambao jua linatua. Ninapenda pia kuenda mjini kutembea kwani ninatembelea maeneo mbali mbali sana sana maeneo ya burudani kama vile hotelini. Na pia kuna sehemu ambazo ninapenda kuenda kunywa juisi swafi ya matunda. Ninapenda pia kutembea kwenye maktaba ya mjini. Kwani ninapenda sana kuvisoma vitabu. Nikienda pale ninaangalia vitabu vipya vilivyoletwa. Na pia nikipata nafasi ninakaa kusoma ama ninaweza pia kununua vitabu. Ninapenda sana kutembelea pwani. Ninapenda pwani kwani ninapenda maandhari ya bahari. Ninapenda kuangalia bahari wakati sana sana wa jioni wakati jua linatua ama asubuhi jua linapotokea. Ninapenda pia kibaridi kinachokua wakati wa asubuhi na jioni. Mchana ninapenda kutembelea bichi ili kutazama maandhari. Ninapenda pia kuangalia mimea ama wadudu waliyoko kwenye ufuo wa bahari.

Msimu wa mvuwa umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi ikotayari nimesha ilima wiki iliyopita. Mvuwa itasaidia mimea kukuwa haraka. Ninahitaji kununuwa mbegu bora. Nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri zinazaa sana. Msimu huu ni rama kwa mkulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yata tusaidiya familiya nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni somo la kemia. Nilianza kupenda kusoma mambo ya madini na jinsi kemikali zinazvio undwa. Nilianza kupenda mambo hayo kitambo na hivo nikatamani sana kusoma somo la kemia. Nilianza kutamani nikiwa katika shule ya msingi. Nilipojiunga na shule ya upili. Nilipata masomo tofauti tofauti ya sayansi kama vile biolojia, fiziks na pia somo la kemia. Nilipenda masomo hayo yote ya sayansi lakini lile nililolipenda zaidi ni kemia. Mapenzi haya ya kemia yalitokana pia na uzoefu wa watu wengi katika familia yangu kupenda somo hilo. Kama vile baba yangu. Baba yangu ni mwalimu wa kemia. Ndugu zangu wa wili pia walipenda sana somohilo. Hivo mara mingi njyumbani tuliweza kuyaongelelea mambo ya kemia. Baada ya kumaliza shule ya upili, nilitaka sana kusoma kemia katika chuo kikuu. Nilijiunga na chuo kiku cha maseno kilichoko inchini Kenya. Niliweza kusoma kosi ya kemia ya viwanda. Nilishtuka sana nilipo enda shuleni na kupata kuwa. Wengi wawaliojiunga katika somo hili ni wanaume. Tulikuwepo wanawake watano na wanaume hamsini. Hata hivyo si kukata tamaa ama kujiona mnyonge. Nilipambana sana ili niweze kumaliza bada ya mwaka yangu mine na niweze kuhitimu. Wanaume wengi waliokuwa wakifanya kemia. Walikuwa nayo madharau sana kwa wasichana. Walikuwa wanatuona sisi wanyonge ama sisi tulifaa kwenda kufanya masomo mengine kama vile uwalimu na wauguzi. Walipenda sana kusema kwamba kemia ni somo ngumu na ni somo lina wafaa sana wanaume. Hata hivyo tulipambana na kati ya sisi wote tuliweza kuhitimu baada ya miaka minne katika chuokikuu. Tuliweza kupongezana, kwani hata bade ya kusikia maneno ya liyokuwa ya kisemwa na wanaume kuhusu wanawake kufanya somo la kemia, tuliweza kujitahidi na pia kuhitimu. Baadae, sisi wote tulijiunga na kazi, ambazo zinahusiana na kemia. Kwa wakati huu, ninafanya kazi kwa kiwanda chapareto. Nimeweza kuwafunza watu kemia ikiwemo wanaume. Mara nyingi inakuwa ngumu sana kuwafunza wanaume somo hili la kemia. Wengi wanaonelea kwamba ni somo ambalo linafa kupendwa na kusomwa na wanaume peke. Hata hivyo, nimewaza kukutana nao wanawake wengi ambao wanamapenzi ya somo la kemia. Ninafurahi sana ninapoona wanawake wakijitahidi na kufanya kozi za kemia kama mimi.

Kuna mambo ambayo ninayazingatia wakati wa mgogoro na mtu. Kwanza ninajaribu kuwa mtulivu ninyamaze na nisikilize huyu mtu mwengine anasema nini. Kwani, mara nyingi mgogoro inapotokea huwa na maongezi ama kurushiana maneno. Watu wawili wakirushiana maneno ama wakianza kupaza sauti inakuwa ngumu sana kusikizana na unapata kwamba mnaongelelea mambo ambayo hamuelewani. Hivyo ninapoona mtu ambaye nina mgogoro naye ameanza kuongea sana sana akianza kupaza sauti ninanyamaza kwanza ninatulia ili nisikilize anasema nini. Pili, baada ya kusikiliza malalamiko ya mtu mwingine ambaye nina mgogoro naye, ninapenda pia kumwambia ama kutoa maelezo yangu kuhusu mgogoro huyo. Sio kila wakati wa mgogoro ninaeza kukubaliana ama kukubali kuwa mimi ndiye mwenye makosa. Ninapenda pia kutoa maoni yangu na ninapenda pia kusikilizwa. Iwapo mtu ataendelea kupaza sauti, inafika mahali hata mimi ninapaza sauti sana sana kumwambia anyamaze ama atulie pia. Iwapo mtu ambaye nina mgogoro naye ako mbali na mimi ninapenda kumuongelesha kupitia kwa simu ama pia kumuandikia ujumbe. Nikimuuliza jinsi makosa yalivyotokea ama kumuuliza maoni yake na kumuuliza pia anaonaje vile ambavyo tutaweza kuutatua mgogoro huu. Iwapo ni mtu amenikosea. Ninampa ujumbe kwamba amenikosea kwa njia hii ama nyingine. Ninangoja anipe majibu yake. Iwapo imekua ngumu sana kutatua mgogoro wangu na mtu mwingine. Ninaweza mara kwa mara kutafta mtu wa tatu nikamwelezea ili atusaidie kutatua mgogoro wetu. Mara nyingi mtu huyu kama ni kazini naeza tafuta nikatafuta mtu mwingine ambaye tunafanya kazi naye. Ama ninaweza nikatafuta mtu ambaye ana cheo kikubwa kuliko sisi wenye mgogoro. Mara nyingi ninaona kwamba watu wengi kazini wana heshima sana kwa watu ambao wana vyeo vikubwa kuliko wale wa vyeo vya chini. Hivo naona kwamba mara nyingi nikiwa na mgogoro na mtu. Iwapo hatanisikiliza kazini na nimuambie mtu ambaye ana cheo kikubwa. Inakua rahisi sana kutatua mgogoro hivo. Pia, iwapo nimekua na mgogoro na mtu wa nyumbani kama vile ndugu yangu, inakuwa ni rahisi, iwapo tutamjulisha mzazi wetu, mama ama baba, anaweza kusaidia kwa haraka kutatua mgogoro huo. Baada ya mgogoro, ninapenda sana kumuomba mtu yule mwengine, msamaha, kwani mara nyingi, ninaeza kuwa nimemkosea hata bila kujua. Ninaona ni muhimu sana kila wakati. Baada ya kutatua mgogoro, kuomba msamaha, ili tuweze kuendelea na kuepuka mgogoro ule. Tena, pia ninapenda sana kuepuka jambo ambalo, lilisababisha kuanza kwa mgogoro huo.